Naam hilo ni swali mzuri ambalo mumeliuliza mimi jambo ambalo napenda kufanya na marafiki zangu sana sana tunapopatana ni kwenda kucheza pamoja na pia kwa sasa wakati tumo wakubwa tuko wakubwa hivyo. Sana sana tunapatana na marafiki wangu katika hoteli ili kujivijari ama kufurahia pamoja na kila wiki huwa tunahakikisha kuwa tumepatana pamoja na tukafurahia na kujumuika kwa pamoja ili ku. Kuongeza ladha ya urafiki wetu na pia kuimarisha urafiki wetu ambao tunasaidiana katika mambo mengi wakati mtu anapopata shida yoyote kati ya marafiki zetu marafiki zangu huwa tunasaidiana naam kwa wakati mwingi huwa tunaenda hotelini na pia wakati mwingine tunaenda ku kuendesha baiskeli ambazo tunakodisha ama tunakomboa na tunaenda kutembea nazo na kuzunguka mahali kwingi ili kujifurahisha na pia wakati mwingine huwa tunapanga kutembelea wazazi wetu kwa kila kwa kila wiki tunawatembelea tukiwa kama marafi wengi hivyo ili kuwajulia hali na pia kuimarisha urafiki wetu ambao tumekuwa nao kwa muda mrefu sasa ambao unatusaidia sana katika maisha yetu kwa kuwa urafiki ni mzuri na ni urafiki ambao una manufaa kwa maisha yetu.

Naam, hilo ni swali mzuri ya ambalo umeniuliza. Mwalimu ambaye niliyempenda sana nikiwa shule, sana sana shule ya msingi. Kuna mwalimu mmoja ambaye aliyenisadia katika maisha yangu na pia katika masomo yangu. Mwalimu ambaye aliye fanya niweze kupita katika mtihani wangu. Nilipo kuwa naingia katika shule ya sekondari. Na pia aliniwezesha kifedha na pia kiuchumi ili niweze kujiunga na chuo cha sekondari chuo cha pili cha sekondari na mwalimu huyo ni mwalimu wetu mkuu ambaye aliye julikana kama Jane mambo na ni mwalimu na mwanamke ambaye aliye penda wanafunzi wake na pia ali tudhamini na pia kutupea zawadi na alinifanya hadi niweze kupita na nikakuwa wa tatu katika mtihani wetu wa KCPE ambao nilio ufanya na nikaibuka nambari tatu katika mtihani huo katika shule hiyo na kwa kupitia kwa kupitia kwa huyo mwalimu ama mwalimu mkuu wetu ndiye aliye nisaidia nikaweza kuzoa hizo alama mzuri zilizo niwezesha kuingia katika chuo kizuri na mwalimu mkuu ni mwalimu ambaye ame nisaidia mwalimu mkuu huyo ni mwalimu ambaye alinisaidia sana sana na pia alinisaidia katika kuweza kujua mambo mengi pia kuweza kukabiliana na mambo ambayo iliyo kuwa ikifanyika katika familia yetu na pia kuweza kukabiliana na mambo ya dunia ambayo kwa wakati mwingine yaliniendea mrama na nikajipata ni kuanguka katika vikundi ambavyo vili nipotosha na pia alinisaidia sana sana kuweza kuwa mtu mzuri na kubadilisha njia zangu na mwendo wangu na kuamua kufuata njia mzuri na kuweza kusoma katika masomo yangu na nikaweza kuzoa alama mzuri katika mtihani wangu wa KCPE.

Naam, hilo ni swali mzuri ambalo umeuliuliza. Sana sana, mimi napenda upepo tu wa kawaida ambao, ambao unahewa mzuri. Na hewa ambayo ni inafaidiwa na miti ama mazingira ambayo yako na miti. Lakini sana sana huwa napenda upepo kwa mahala ambapo, kuna miti mingi na mahala. Ambapo mazingira, kuna mazingira safi na mazingira ambayo hayana viwanda ama ama mazingira ambayo hayako karibu na mabarabara ama maviwanda ambavyo yanaharibu hewa kwa hivyo sana sana wakati nipo nyumbani huwa napenda tu upepo wa kawaida na wakati napotembea sana sana humo mjini ambamo kuna hewa chafu ambayo hewa ni chafu na hewa ambayo imechafuka na hiyo unapata kuna wakati mwingi kuna joto jingi na wakati mwngi unapata kuna baridi sana sana humo ndimo huwa natumia ac lakini mi sana sana hupenda upepo tu wa kawaida hivyo ni kwa kuwa hunisaidia sana sana najisikia mwili ikiwa na nguvu na pia naweza kupumua vizuri.

Naam, hilo ni swali mzuri ambalo umeliuliza. Mimi kwa wakati mwingi kwa kila siku huwa nahakikisha kuwa nimekunywa maji glasi sita. Mara ya kwanza huwa na kunywa maji nyakati za asubuhi wakati ninapoamka lazima nihakikishe kuwa nimekunywa maji glasi moja. Kwa kuwa maji sana sana husaidia mwili ili kupunguza joto katika mwili, na pia husaidia katika wakati ambapo unapokula husaidia kusiaga chakula na pia kusafisha damu na kwa hilo kwa hiyo mambo sana sana mimi huakikisha nakunywa maji glasi sita hadi glasi nane kwa kila siku ili kuifanya hata ngozi yangu iwe nyororo na ngozi ambayo haija kauka na pia maji husaidia nisikauke midomo ambayo wakati mwingi unapata mtu anakauka midomo na midomo inapasauka kwa kuwa mwili hauna maji na pia unapata ngozi imedhoofika na pia inakaa inazeeka na sana sana hilpo ndilo jambo ambalo hunifanya nipende kunywa maji na mimi sana sana niseme hunywa maji mara sita tu glasi sita tu glasi na adi glasi nane kwa kila siku.